Unapenda kutembea wapi? Unapenda kutembea wapi? Unapenda kutembea katika mandharia. Yenye majani na maua. Napenda pia kutembea katika mandhari yenye maji na utulivu sana. Ili niweza kufikiria na kupata utulivu wa mahozo. Napenda kutembea katika sehemu zilizo na. Afya na ambazo hazina vumbi nyingi pia kelele utulivu ndio kinacha.

Unatazama wapi video mtandaoni? Unatazama wapi video mtandaoni? Video nyingi huwa nazitasama pale, pale katika mtandao wa YouTube au Facebuku. Sana sana huwa natumia YouTube maana ina video nyingi na naweza kusoma au kuangalia chochote katika mtandao huo.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio ambazo ni muhimu katika maisha yangu ni siku nilio zaliwa na siku niliompata mchumba wangu ninayempenda sana. Siku hiyo naienzi kwa maana imeniwezesha kukuza upendo kukuza ua la upendo na kuelewa utamu wa maisha na kujua kwamba ninapendwa kule nje.

Zana gani ya dijiti unatumia kila siku? Zana gani ya dijiti unayotumia kila siku? Zana ninayotumia kila siku ni nane? Napenda sana dijiti nane maana ina mafanikio katika maisha yangu. Ndiyo siku niliyozaliwa, ndiyo siku ambayo nilipata mchumba wangu, na ndiyo siku ambayo imeweza kufanya kupata mafanikio mengi. Naipenda sana dijiti hii kwa maana imeweza kuni.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu? Unanunua vitu kwa kutumia simu? Nanunuaga vitu kwa kutumia simu mara mojamoja. Wakati mwingi huwa siamini sana kununua vitu na simu maana nchini kwetu. Kuna wakora wengi ambao wanatumia chanzo cha kuuza na simu kuwaibia wenzao. Kwa hiyo, ili kuzuia utapeli wa wenzangu, huwa nanunua tu vitu kwa soko au kuende mwenyewe kujinunulia.

Unapendelea viatu gani? Unapendelea vyatu gani? Viatu ambazo ninavyovipendelea ni viatu ambavyo vimeinuka au viatu vyenye heels. Napenda viatu hivi kwa sababu vinanifanya kusikia kuwa na usawa na wengine maana mimi ni mfupi sana. Vinanisaidia kuwa mrefu kiasi na sio sana ila pia vinanisaidia kuonekana vyema. Viatu hivi pia vinaendana na nguo zangu nyingi kwa hivyo navipenda sana.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali gani ya hewa unayoipenda? Hali ninayoipenda ni wakati ambao hewa ni safi. Ni yenye joto kiasi, na siyo baridi sana wala sio joto sana. Ikiwa wakati kuna joto sana, huwa inanifanya na nasweti na sipendi sana maana inaleta harufu. Na wakati wa baridi sana, huwa pia inaweza kuja na magonjwa fulani. Kwahivyo, napenda ikiwa kadiri.

Unapata habari wapii? Unapata abari wapii? Habari nyingi huwa nazipata mtandaoni. Mtandao mitandao ya aina mbali mbali ina ina ina ina haraka yaani ni haraka sana kufikisha habari. Ila wakati mwingina napata habari zingine kwa magazeti au kutoka kwa marafiki na pia kuongea na familia yangu habari hizo.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Njia ninayotumia kupumzika. Njia ninayotumia kupumzika ni kwa kusikiza ni kwa kupumzika kitandani au kupitia kwenye mitandao kujiburudisha. Pia najiburudisha kwa kuangalia 'movie', na pia kuenjoy na wapendwa wangu, tunaposherehekea au tunapoketi chini na kutulia. Kwa hivyo.

Je, umewai kulima. Je, umewai kulima. Naam, nimewai kulima. Mimi ni mkulima hodali. Nikiwa mchanga, nilipokuwa na familia yangu. Tulikuwa tunalima katika shamba letu la nyumbani, nimelima mimea mingi kama mahindi, viazi, maharage, chai, miparachichi, mboga, karoti, managu na miche mingine mingi.

Kipawa gani una? Kipawa gani uuna? Ninavipawa vingi mwanzo ninaucho. Kipawa cha uchoraji, kipawa cha ushonaji, kipawa cha upishi, kipawa cha sayansia, kipawa cha kuchora, kipawa cha kusikiza wenzangu, ninakipawa cha kufundisha vizuri, na ninakipawa cha kusikiza vizuri pia. Ninakipawa cha kutengeneza urafiki, na vingine vingi.

Ni malengo gani una kwa kazi yako ni malengo gani unayo kwa kazi yako malengo yangu ya kazini ni malengo ya kujiendeleza kujifundisha jambo jipya kila siku ili niwe katika na pia lengo la kupanda cheo kazini nataka nipande vyeo mara mingi ili niweze kujipata kwenye kwenye uongozi wa pale juu naam.

Mandhari gani mzuri, nzuri umewahi kuona? Mandhari mzuri nimewahi kuona ni mandhari ya maji yanayo tiririka kutoka mlimani kwenda kwenda chini. Maji hawa ya likuwa yanaleta sauti yenye utulivu rohoni, na yalikuwa yana meremeta na kuwa na rangi nzuri. Pia mandhari mengine mazuri ni mandhari yenye maua. Ninapenda sana maua kwa sababu yanavutia.

Kampuni gani ya teknolojia unayoamini? Kampuni gani ya teknolojia unayoamini? Kampuni ya teknolojia ambayo ninaiamini ni kampuni ya Samsung. Naiamini kwa sababu vifaa vyao vya teknolojia ni vifaa vyenye nguvu na vimenewezesha nimevitumia kwa muda mrefu. Vifaa hivi kama vile simu, tv, friji na vitu vingine vyote vina manufaa mingi.

Je, unavaa miwani? Naam, ninavaa miwani wakati wa jua. Miwani hii inanisaidia kuzuia jua au miale ya jua kuniaribu macho. Kwa hiyo, inapenda sana kuivaa wakati wa jua ili kujikinga na miale ya jua. Na wakati wa utulivu ambapo hakuna jua, huwa siivai sana miwani. Maana, ni miwani tu ya kuonea na kuzuia miale ya jua.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya Christmas. Wakati huu kuna furaha mingi hewani. Na sio mimi tu ninayesherekea bali dunia yote inasherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sherehe ya Christmas inanikumbusha kuwa nimekombolewa na damu ya Yesu. Na ni mimi nimetakaswa na dhambi zangu zimeoshwa na kungarishwa. Kwa hiyo napenda sherehe ya Christmas.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini, jukumu gani unalopenda zaidi kazini jukumu ninalopenda zaidi kazini ni wakati wa kuenda nyumbani. Na ninapomaliza mwisho wa siku, kurudi nyumbani ndio sehemu nayopenda katika kazi yangu. Kwa maana ninaenda kupumzika, na ninatoka kwenye wasiwasi na jitihada za kazini. Kwa hiyo napenda sana kurudi nyumbani.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Ninakifanya kila jioni kabla ya kulala? Ni kusali na pia ninasoma neno la Mungu. Na kujikumbusha kuwa Mungu ananipenda na pia familia yangu inanipenda na nimekombolewa na damu ya Yesu. Na kwa hiyo niko mimi ni mzima, na mimi nimeokolewa. Na damu ya Yesu.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea ningependa kuitembelea nchi ya marekani. Sanasana nchi ya katika sehemu ya texas. Ningependa sana kutembea huko. Maana nimesoma sana kuhusu kwenye vitabu na ningependa kuiona na macho yangu na kuhisi jinsi ilivyo kuishi katika sehemu hio ya dunia. Kwa hivyo ningependa kwenda marekani.